Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi ni mtu ambayr alinifundisha jambo muhimu kwenye maisha. Kwa kuniambia kwamba natakiwa kuiishi na watu vizuri kwenye jamii na waliozunguka. Ni mheshimu kila mtu pasipo kueka matabaka ya aina yote. Nipende majirani, nipende ndugu, jamaa na marafiki. Nihakikishe kwamba naishi nao kwa umoja, kwa amani na kwa upendo. Na kwa kujituma kufanya kazi kwa bidii, ni kitu ambacho kitanifanya niweze kufanikiwa katika maisha ambayo naishi kila siku jwa hiyo hilo ndilo jambo muhimu sana ambalo alinifundisha. Akaniambia kwamba katika ukuwajiwa wangu na katika maisha yangu ya kila siku natakiwa kuzingatia mambo ya muhimu kama kwa hiyo mama yangu mzazi ndyo mtu ambaye alinifunza jambo la muhimu. Na nimekua nikiishi hivo kila siku kwa kuhakikisha kwamba ninayaishi yale yote ambayo alinisistiza na kugusia sana kuanza kuyafanya. Kwa hiyo mtu anayonifundisha jambo la muhimu sana ni mama yangu mzazi.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Nimesafiri kwa ndegie kutoka Tanzania, mpaka Kenya, na kuweza kurudi kutoka Kenya kurudi Tanzania. Kwa hiyo, kusafiri kwa ndege, nimewahi kusafiri. Na siyo mara moja, ni zaidi ya mara moja. Nimekuwa, nikitumia kusafiri kwa ndege, kuweza kutoka nchi moja, kwenda nchi nyingine. Na nilitoka Tanzania na kuweza kwenda Kenya. Kufanya shughuli zangu na kuweza kurudi Tanzania. Usafili wa ndege ni usafrli mzuri na ambao hauna mambo mengi unasafiri kwa utulivu mkubwa. Unaweza kufika, unakoenda kwa wakati mwafaka kwa hiyo ni usafiri ambao unasafiri vizuri. Kabisa na kuweza kufika huko unakoenda kwa muda sahihi na kuweza kufanya mambo yako na kuweza kurudi. Ni usafiri ambao nimekuwa nikiutumia sana mara kwa mara katika shughuli zangu. Usafiri huu nimekuwa nikiupenda sana kwa sababu unasafiri haraka, unarudi haraka. Kwa hiyo nimewahi kusafiri kwa ndege.